Mwezi wa mwaka ambao ninaupenda sana ni mwezi wa disemba lakini ata kama pia napenda mwezi wa novemba manake huu diyo mwezi ambavo mi usherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Mwezi wa disemba pia naupenda ju ya ile likizo kubwa ya krismasi wakati napanda muda wa kwenda kujumuika na familia ili tuweze kusherehekea. Kuzaliwa kwa Yesu Kristo mwana wa mungu.

Hapana sijaieza kuhudhuria maonyesho ya sanaa, lakini ningependa sana sana kufanya vile sana ninayo matarajio makubwa ya kwamba moja hizi siku nitaeza kutembelea mahali mchezo ya kuigiza huwa inafanyika. Kabla wa huu mwaka kuisha natarajia ya kwamba nitakua nimehudhuria angalau mbili ama moja.

Kwa muda mwingi ambao umepita sijai weza kuwa na vipuli, sijai weza kuwa nimetoboa shimo hata moja kwa mwili wangu kuziweka vile vipuli. Kwa hivyo, siwezi sema napenda vipuli, manake ni jambo ambalo sijai weza kulifanya maishani mwangu.

Apana sipendi kuzungumza kuhusu siasa, ata igawa mimi mambo ya siasa ni mambo ambayo mi hufuatilia kwa karibu sana, manake naamini ya kwamba siasa ya kila siku na siasa inavyandelezwa katika nchi, huwa inaadhiri pakubwa maisha yetu ya kila siku na mambo abayo tunaifanya kila siku, sana sana wakati wa kujitafutia riziki.

Kati ya sadaka na michango mimi hutoa zote. Sadaka naitoa kila wakati napohudhuria ibada. Lakini mchango sana sana inalingana na aina ya mchango ambayo inafanyika. Kuna baadhi ya michango ambayo huwa siitoi. Lakini nikiona ni mchango ambayo unastahili na ni wadharura kama vile pesa yamamatibabu mara nyingi mimi hutoa.

Ndiyo, sana sana husoma habari katika mitandaoni manake katika mitandao hua unapata habari kwa wakati unaofaa pundi tu zinapochipuka. Ukiliganisha na habari ambazo hua tunazipata kwa vyombo vya habari. Ambazo sana sana hua zimekaa ama, zimepitwa na wakati. Ukiliganisha na yale ambayo inafanyika kwa mtandao.

Huwa nagoja barua pepe zaidi ya maratatu kwa siku na mimi huwa na kaa muda kwa muda ni kiangalia kama nimeweza kupata mpya. Barua pepe mpya ambao sijaeza kuisoma ini kwa sababu huwa na mabo mingi ambayo nafuatilia katika mara kwa mara kwenye siku. Kwa hivyo inabidi niangalie ndio niweze kusipitwa nisiweze kupitwa na jabololote ama barua pepe ambayo ni muhimu na ya dharura.

Ndio ni shawai kulima manake mahali ambapo nilizaliwa na mahali ambapo nilikuwa niliweza kukua hadi ni kakua mtu mkubwa ni baadhi ya vitu ambazo tulikuwa tunazifanya kujikimu maisha ni kulima na ni ukulima wote wa mimea pamoja na mifugo. Wakati huu ambapo mimi ni mtu mzima na naishi bali na mahali nilizaliwa. Ninalo shamba ndogo ambalo huwa na lima nyuma ya nyumba ya kupanda vitu ambazo zinahitajika jikoni kama vile ya kitungu na sikumawiki.

Kazi ambayo naithamini zaidi ni kazi ambayo mimi naifanya maanake baada mwezi ama kila mwisho wa mwezi hiyo ndiyo kazi ambayo huwa inanipatia pesa ama inanipatia mshahara ambayo natumia kulipia baadhi ya vitu ambazo na faa kulipia kila mwezi kujikimu maisha na pia kutenga pesa kidogo ya matumizi ya baadaye.

Malengo, ambayo ninayo kazini yangu ni jambo la kwanza niweze kutekeleze ile kazi ambayo nafaa kutekeleze kwa kila siku. Baada ya pili ni kupata cheo cha juu zaidi jinsi navyoendelea kufanya kazi. Na jambo la tatu ni kupata ongezeko la mshahara kila kila mwaka jinsi ninavyoendelea kufanya ile kazi.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekuwa na shuguli nyingi. Leo nitachukua muda wa kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinazungumzia historia ya nchi yetu. Ni muhimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla ya kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti nasoma asubuhi. Lakini vitabu ni kwa jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Na wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa maktaba ya karibu ina vitabu vingi. Nitakuenda wiki ajayo kusoma kuna fungua akili kujua mambo mapya.

Ninahitaji kwenda sokoni. Jee, nina orodha yangu. Hebu niangalie. Unga, sukari, mafuta ya kupikia na sabuni. Nimeandika yote. Ninahitaji pia kunua boga, vitunguu na nyanya. Bei za vitu zimepada sana wiki hii. Lazima nitumie pesa kwa akili. Jee, nikanunue kwa vingi au kidogo kidogo. Kwa wingi ni nafuu zaidi. Lakini pesa ni chache. Nadhani nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine duka lile kubwa linapunguzwa leo nitakwenda huko.

Kununua vitu mtadaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja. Kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu usivyo dhitaji. Garama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orotha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitanunua vila tuu vilivyo kwenye rotha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia niliganisha bei katika maduka bali bali. Mara nyingi kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni wa watu waliokwisha nunua. Niseme kama bidhaa ni nzuri. Kununua mtandaoni ni salama ikiwa utakuwa na busara. Nitaji athari.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

Leo lazima niende kutembea, nimekaa sana nyubani wiki hii mwili wangu unaitaji mzozo, nitakuenda uwajani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko, ina miti mingi. Nitachukua maji nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tuneza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hii wiki mzima nitengeneze tabia mzuri.

Ndiyo, ninapenda kukimbia. Kikumbia ni moja ya jia ambazo mimi hutumia kufanyia mazoezi, kidogo kidogo kwa kila siku. Kukimbia pia huwa inanifanya niweze utuliza mawazo. Maanayake wakati napokimbia huwa sifikiri jambo ingine, ila naweka mawazo yote katika ile shughuli ya kukimbia.

Kati ya shati na tishati mimi hupenda zote mbili kulingana na mavazi ya ile siku. Shati sana sana hua nalivaa wakati wa siku za wiki kwanzia jumatatu hadi ijumaa na tishati hua naivaa sana sana wakati wa wikendi na pia ijumaa. Maanake hiyo ni siku ambayo tumeruhusiwa kuvaa vazi ambayo si rasmi kazini.

Kitendo cha wema ambacho niliwahi kukifanya ni kupatia chakula na pia kupatia mavazi watoto wa mayatima ambao wanaishi kwa nyumba pekee ya watoto kama wale ambao hawana baba na mama. Wakati mmoja niliwahi kuwatembelea na kupeleka baadhi yake chakula, chakula unga, mafuta ya kupikia, mchele, nyama na pamoja na nguo na kuwapelekea wale watoto.

Mchezo ambao mimi huwa naupenda kucheza sana sana ni michezo ya riadha ikiwapo kukimbia. Kukimbia ni moja wapo ya njia ambayo mimi hutumia kufanyia zoezi. Ili ni hakikishe ya kwamba nailinda afya yangu ya kimwili na pia kiakili. Manake wakati nakimbia, pia na hakikisha ya kwamba, nimepunguza mawazo ama mafikra yangu na nyote naweka kwa ile mchezo ambayo nashiriki ya kukimbia.

Ndiyo nishawai kununua tikiti za tukio. Tukio ambalo niliweza kuhudhuria ambalo lilikuwa lina washiriki na kuwaleta pamoja wanamuziki, tofauti, wanaoimba, nyimbo za utamaduni, sana sana ya lugha, ya kikuyu ambao ni lugha yangu ya mama. Katika tukio lile niliweza kuhudhuria na rafiki yangu moja na tukaeza kufrahia sana manake kila mwanamziki alifanya kila juhudi kuhakikisha ya kwamba waliohudhuria wameridhishwa na tukio lile.

Moja yapo ya changamato ambazo nakutana kazini ni yale masa ambayo mimi wakati mwingine nafanya kazi wakati mwingine nahitajika kuwa kazini wakati wa usiku ambapo nikuwa kama ningependelea nigependa kuwa nyumbani na wapendo wangu kama tumepumzika na kulala pamoja badala kukuwa kazini.

Kinywaji cha baridi ambacho mimi nakipenda sana sana ni maji baridi ambayo sana hua inaniridhisha ama napenda kuyanywa wakati kuna joto jingi na wakati jua nikali na wakati nafanya kazi pia nje wakati mwingine hua najipata nikiwa kwa shamba wakati jua nikali. Huo ni wakati ambalo ambao ile maji baridi sana tena ya barafu huwa inafanya mwili upunguze joto na kuridisha.

Napenda kwenda sinema angelau maramoja kwa mwezi. Hili ni kulingana na hile bajeti ambayo nimepanga ya huo mwezi. Huwa ambapo natenga kiasi kidogo ya pesa ya kuweza kuenda kutazama sinema. Pia huu ni wakati ambao natumika kujumuika na rafiki na jamaa ili tuweze kuhudhuria na ama kwenda kutuzama pamoja sinema tuki julianis ya hali.

Napendelea na kuwasiliana na watu kwa kupitia njia ya ujumbe mfupi. Sana sana mimi napenda kutuma ujumbe mfupi kupitia mtandao wa kijami whatsapp. Ambayo huwa naona ni rahisi kuwasiliana na jamaa pamoja na marafiki zangu.

Chakula cha jadi ambacho mimi nakipenda ni chakula ambayo sana sana kilipikwa ama kuandaliwa na jamii ya wakikuyu kutoka nchini Kenya. Chakula kile kinaitwa mokimo ni chakula ambacho kinapikwa kwa viazi na kuongeza mchanganyiko wa maharagwe na mahindi na kuziunganisha pamoja mpaka ikawa imeshikana.

Baadhi ya mafanikio ambayo nimepata kazini ni kwamba jambo ya kwanza mda kidogo uliopita niliweza kubadilisha kazi ambayo nilikuwa naifanya. Nikaanza kufanya kazi ambayo naifanya kwa wakati huu kazi ambayo naipenda na kuienzi. Jambo la pili ni ya kwamba niliweza kutoka kwa kampuni moja hadi nyingine ambayo niko kwa wakati huu. Na jambo la tatu ni ya kwamba niliweza kupata ongezeko la mshahara kutoka ile ambayo nilikuwa napata kwa ile kampuni ya kwanza hadi hii kiwango wa mshahara ambayo napata kwa hii kampuni ya pili.

Juisi ambayo naipenda ya matunda sana sana ni juisi ya matunda ya maembe na kwa wakati huu ni msimu wa maembe na iko kwa wingi sokoni na pia kwa beinafuu. Kwa hivyo hii ni juisi ambayo nitakuwa natengeneza mara kwa mara kwa manufaa yangu mwenyewe na kwa manufaa ya familia yangu.

Aina ya, mimi hupenda aina yoyote ya wanyama, hawa ni wanyama wanaofugwa nyumbani na wanyama wanaoishi katika msitu, lakini kati ya aina hizi mbili za wanyama, wale wanyama ambao mimi napenda zaidi ni wale wanyama ambao wanafugwa nyumbani, ikiwemo ngombe, mbuzi, kuku na hata kondoo. Maanake baadhi ya hawa wanyama wanatupatia nyama na wengine kama wanatupatia hadi maziwa.

Kitu ambacho mimi hupenda kununua zaidi na mimi hununua mara kwa mwara ni mavazi, yakiwamo, nguo na viatu. Na hizi ni vitu ambazo huwa nanunua kwa manufaa yangu mwenyewe na pia kwa manufaa ya mtoto wangu wa msichana aliye na umri wa miaka saba. Kila wakati, kila baada ya miezi tatu mimi huweka kando bajeti ya mapesa ya kueza kununua nguo na mavazi. Pamoja na viatu zangu na zake.

Hali ya hewa ambayo naipenda zaidi ni wakati kuna jua, jua kidogo ambayo si jua kali na hakuna baridi wala mvua. Maanake kwa kawaida mimi ni mtu ambaye hapendi kuishi mahali ambapo kuna baridi. Kwa hivo hali ya hewa ambayo kuna jua kiasi huwa inaleta joto yake na kumaliza ile baridi.

Lengo labda mrefu ambayo ninalo kazini ni ya kwamba kwanza niweze kusoma mengi na kujiandaa kwa kazi zinginezo ambazo naeza ningependa kuzifanya usoni na pia nina lengo. Lengu langu la muda mrefu niweze kupata ongezeko la mshahara na pia kupandishwa choo ni jambo ambalo nalichajia ama niliweza kama lengo langu la muda mrefu.

Ndiyo napenda kupika kwa sababu jambo la kwanza mimi napenda chakula kizuri na kilicho na latha mzuri ambayo kimepikiwa nyumbani. Jambo la pili mimi hupenda kutayarishia familia yangu chakula kila wakati. Chakula abacho kinaangazia hali njema ya kiafia kina proteini. Kuna carbohydrate na kuna vitamini.

Lugha ambayo ningependa kujifunza ni lugha ya ufaransa. Manake niliwahi fanya kazi katika nchi moja ambayo lugha yake ya kitaifa ilikuwa ufaransa. Ni jambo ambalo lilinipatia changamoto kubwa sana katika mawasiliano yangu. Hadi wakati mmoja nikaamua kujifunza kifaransa kwa njia kidogo kidogo. Ata kawa sijaeza kusoma vizuri ni lugha ambayo ningependa kujifunza katika siku zangu za usoni.

Simu yangu naitumia sana sana kwa mawasiliano katika mawasiliano na familia yangu na marafiki zangu. Jambo la pili ambayo mimi hutumia simu yangu ni kwa kufanya kazi. Jambo la tatu ambalo mimi hutumia kwa simu zaidi ni kutembelea mitadao ya kijamii.

Wakati wa mafumziko ya mchana, mimi hupenda kutembea kiasi kiasi ili niweze kunyoosha misuri. Baada ya hapo, mimi huketi chini na kinywaji baridi sana sana maji ili niweze kuburudika na pia katika kukaa pale niweze kupunguza mawazo.

Kumbukumbu nzuri ambazo ni mimi huwa nazo za shule na sana sana ni shule ya upili ni baadhi ya zile nyakati ambazo tuliweza kushiriki mashidano mbali mbali sana sana mashindano ya kiutamaduni na mashindano ya riadha ambayo huwa ilileta kwa shule nyingi pamoja ili waweze kushindana na mshindi kuweza kutuzwa.

Ndiyo mimi hupedna kucheza ngoma na sana sana wakati nimeweza kutembelea klabu kwa ajili ya kupata starehe. Kucheza ngoma ni jambo ambalo mimi hupenda kulifanya kando na kuongea na marafiki. Na pia jamaa yangu wakati tumetembea pamoja.

Napenda kitanda kizuri, huwa sipendi kitanda kigumu, hii ni kwa sababu kitanda kizuri ni muhimu ili ibada ya siku ya kufanya kazi ngumu unaeza kupumzika. Pia usingizi mzuri unaopatikana kwa kitanda kizuri ni mojawapo ya njia ambazo huwa natumia kuituza afya yangu.

Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kuweza kusema ukweli kila wakati hili ni jambo ambalo nadithamini sana maishani mwangu na huwa inafanya na jambo lenye huwanafanya nione mtu yeyote ambayo anasema uongo kuwa mtu ambaye hawezi kuaminika na ambaye ni mtu hafifu.

Napenda kwenda madukani wakati wa usiku, hii ni kwa sababu ya huwa hakuna watu wengi ule wakati, manake watu wengi huwa ndani ya nyumba ama huwa wamelala. Huu ni wakati ambapo pia laini ya kudumiwa huwa si mrefu kwa ivo unapata, unachukua mda mfupi kufanyia, kuweza kununua kile ambacho kilikupeleka madukani.

Katika kazi yangu ambayo naifanya kile kiwango cha juu sana ningependa kufika ni kuwa manager manager katika katika ile kazi ambayo naifanya na katika ile ofisi ambayo naishikilia kwa muda huu.

Ndiyo, mimi ni mpiga kura na ndiyo nitapiga kura wakati wa uchaguzi wa mwaka ujao. Kwa maisha yangu nimeweza kupiga kura mara mbili. Mara ya kwanza nilipiga kura ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumi na tatu na mara ya pili ilikuwa mwaka wa elfu mbili kumina saba. Mwaka ujao itakuwa mara yangu ya tatu ya kupiga kura.

Kati ya asubuhi na jioni, naeza fanya mazoezi wakati wowote. Lakini sana sana mimi hupenda kufanya mazoezi wakati wa jioni. Hiyo ni baada ya kazi, wakati nimeweza kufunga kazi. Na sina jambo lingine ambalo linanisumbua ama linaningojea kufanya ile wakati. Kwa hivyo hufanya mazoezi yangu yakuwe rahisi na niweze kuweka akili yangu kwa yale mazoezi.

Jinsi ambavyo ni naeka neno siri salama ni kwamba jambo la kweanza ni kuhakikisha ikona urefu ambayo unastahili, jambuo ya pili ni kuhakikisha ya kwamba sijaweza kuambia mtu yoyote lile neno siri, jambu ya tatu ni kuhakikisha ya kwamba sijaliandika mahali ambapo mtu anaweza soma lile neno siri.

Kifaa ambacho ni cha kiteknolojia ambazo siwezi ishi bila. Kifaa cha kwanza ni simu, hii ni simu ambayo natumia mara kwa mara kwa mawasiliano na pia kwa kazi nyinginezo. Kifaa cha pili ni tarakilishi yangu ambayo pia naitumia kwa kazi na pia siwezi ishi bila hiki kifaa.

Ndiyo, napenda kusoma maoni mtandaoni na baadhi ya maoni ambayo mimi sana sana hupenda kuisoma ni maoni ambayo inanijenga. Sana sana maoni ambayo inaongezea, inaongea kuhusu jinsi ya kutengeneza pesa, jinsi ya kuhifadhi zile pesa na jinsi ya kufanya bajeti.

Ndiyo napenda kuiba ata kama sina kile kipawa cha kuiba lakini mimi hujaribu kujifunza kuiba na sana sana hua naiba wakati niko na wengine pengine pale pa kwaya ama pia wakati tunaiba na marafiki zangu kupitisha tu wakati na kuweza kujiburudisha.

Ndio, nimewahi kuona bahari na nimewahi kuona bahari zaidi ya mara moja. Ufuo wa bahari na mazingira ambayo iko katika ufuo wa bahari moja wapo ya bahari ambazo, mimi hupenda kutembelea kwa likizo. Kwa hivyo, kwa mwaka angalau mara moja, mimi huweza kutembea mahali ambapo naeza ona bahari.